Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo wa chanya na akili ya wazi Nikiona kama fursa muhimu ya kukua kitaalumi na kibinafsi ninapopewa maoni Jambo la kwanza ninalofanya nikusikilize kwa makini bila kujihami ili nielewe kiini cha kile kinachosemwa Ikiwa maoni ni ya kujenga, mimi huyatumia kama mwongozo kurekebisha makosa yangu na kuboresha utendaji wangu katika majukumu yanayofuata. Hata kama maoni ni ngumu kuyasikia, mimi hujaribu kuchukua tarifa muhimu zinazoweza kunisaidia kuwa bora zaidi. Kwangu mimi, mawasiliano ya pande mbili ni nguzo ya mafanikio na amini kuwa kuna mtu aliyekamilika. Na maoni mwenzangu ni kioo kinachonisaidia kuona maeneo ambayo siwezi kuyaona mwenyewe.

Mimi hutumia mfumo wa uhifadhi wa kidigitali wa mawinguni kama vile google drive kama sehemu yangu kuu ya kuifadhi data Napendelea mifumo hii kwa sababu inaniruhusu kufikia fiali zangu nikiwa mahali popote na kutumia kifaa chochote Jambo ambalo ni muimu kwa tija ya kazi ya kisasa ili kuhakikishe usalama zaidi Mimi ufuata kanuni wa uhifadhi wa ziyada ambapo uweka nakala za nyaraka muhimu sana kwenye diski ngumu ya nje. Pia, mimi ni makini sana na usalama wa tarifa. Hivyo utumia nywila imara na uthibitishaji wa hatuwa mbili ili kulinda data zangu thidhi ya ufikiaji usiyo dhinishwa. Kwangu mimi usimamizi mzuri wa data ni sehemu ya uwajibikaji wa kitaalum kuhakikisha taarifa zipo salama na zimepatikana.

Kifaa ambacho ni vingumu kwangu kuishi pasipo nacho ni simu yangu jancha. Sababu kubwa sio tu kwa ajili ya mawasiliano ya kawaida. Mbali ni kwa sababu simu yangu ndio ofisi nayotembea. Inaniwezesha kuratibu kalenda yangu, kujibu barua pepe za dharura na kufikia nyaraka muhimu nikiwa popote pale. Pia, ninaitumia kama zana ya kujifunzia kupitia podcast na makala mbalimbali nikiwa safarini, jambo linalonisaidia kutumia muda wangu vizuri Ingawa kompyuta ni muhimu kwa kazi nzito simu ndio kiungo kinachounganishwa na ulimwengu na kunipa uwezo kusimamia majukumu yangu kwa haraka na ufasaha.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni siku niliyakamisha muradi wangu wa kwanza mkubwa wa kikazi nikiwa chini ya shinikizo kubwa Wakati huo nilikabiliwa na changamoto nyingi za kiufundi na muda ulikuwa mdogo Lakini nilijifunza umuhimu wa uvumilivu na ushirikiano wa timu kufanikiwa kwa muradi ule haukunipa tu sifa ya kikazi mbali kulini jengea ujasiri wa hali ya jio ya kwamba, ninaweza kukabiliana na vikwazo vyovyote kwa kutumia mipango madhubuti. Tukio hiyo lilibadilisha mtazamo wangu. Niligudua kuwa changamoto sio vizuizi. Mbali ni fursa za kujifunza na kukua. Tangu siku hiyo, nimekua nikichukulia kila jukumu jipya kwa hali na nidhamu kubwa Nikijua kuwa jitihada na umakini huleta matokeo chanya hata katika mazingira magumu.

Kwa sasa, ninajitahidi sana kuimarisha ujuzi wangu katika uchambuzi wa data na matumizi ya akili bandia katika utendaji wangu wa kila siku. Naamini kuwa ulimwengu wa sasa unaendeshwa na tarifa, hivyo nataka kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutasifiri takimu ili kufanya maamuzi sahihi na ya haraka. Pia napenda kuendelea kuboreshe ujuzi wangu wa mawasiliano na uongozi hasa katika usimamia timu zinazofanya kazi kwa mbali Lengo langu ni kuhakikisha kuwa sishistushwi na mabadiliko kiteknolojia mbali na yatumia kama fulsa ya kuongeza tija na ufanisi wangu.

Ninapafanya kazi na wengine Musingi wangu mkuu ni wa mawasiliano ya wazi na kuheshimiana Ninaamini kuwa ushirikiano bora uanza kwa kila mwanachama kuelewa vizuri majukumu yake na jinsi yanavyo changia katika lengo kuu la timu Mimi ni msikilizaji mzuri upenda kupokea mawazo ya wezangu na kutoa mchango wangu kwa namna inayojenga Badala ya kukosoa, pia mimi ni mtu wa kujitolea kusaidia pala mwenzangu anapokwama Kwani mafanikio ya timu ni mafanikio yangu pia Ikitokea tofauti za kimitazamo, mimi hupendelia kutatua migogoro kwa busara na mazungumzo ile kulinda amani na umoja Kwangu mimi, kazi ya pamoja ni kama mashine Kila kiungo kinapasa kufanya kazi vizuri na kwa ushirikiano ili matokeo yake makubwa na yenye tija.

Mji ambao ningipenda sana kutembelea ni tocho ni nchini japani Ninavutua sana na mji huu kwa sababu ni kiilelezo cha pekee duniani ambapo teknolojia kisasa na mila za kale zinakaa pamoja kwa ushirikiano mkubwa Ningipenda kujifunza kuhusu nidhamu yao ya kazi usafi na ufanisi wa mifumo yao ya usafiri ambao inasifiwa kote duniani Pia utamaduni wao wa ubunifu na umakini katika kila kitu wanachofanya ni kitu kinachonivutia sana na ningipenda kukishudia ana kwa ana Kwangu mimi safari hiyo haitakua tu kwa ajili ya utalii bali ni fursa ya kupanua mtazamo wangu na kupata msikumo mpya wa jinsi ya kuchanganya maendeleo na asili ni mji unao onyesha kuhi inawezekana kuwa na maendeleo makubwa bila kupoteza utambulisho wa wa kitamaduni.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku kuu ya krisimasi Lakini zaidi ya yote mimi hufrahia sana na sherehe za maafali sababu kubwa ni kwamba sherehe hizi ni kielelezo cha mafanikio yanayotokeana na juhudi nidhamu na uvumilivu wa muda murefu inanipa furaha kuona watu wakisherehekea hatua kubwa katika maisha yao baada ya kupita kwenye changamoto mbali mbali pia napenda mazingira ya sherehe hizi kwa sababu yana kutanisha familia na marafiki kwa ajili ya kupeana motisha na kupongezana Kwangu mimi, sherehe ni zaidi ya chakula na muziki, ni muda wa kutafakari hatua tulizopinga na kupata nguvu mpya ya kuelekea malengo makubwa zaidi ni fursa ya kipekee ya kuimarisha vifungo vya kijamii na kutoa shukrani na baraka tulizo nazo.

Tabia inayanichagua zaidi ni ukosefu wa umaminifu na kutowajibika Hasa pale mtu anaposhindwa kutimiza ahadi au majukumu yake bila kutoa taarifa mapema katika mazingira ya kazi sote tunategemeana hivyo mwenzangu anapokoso uwajibikaji inaadhiri mnyororo mzima wa uzalishaji na tija ya timu Hata hivyo badala ya kukasirika mimi hupendelea kutumia mawasiliano ya moja kwa moja Mimi humfuata mhusika na kuzungumza naye kwa heshima ili kuelewa changamoto anapo anazopitia na kuona jinsi tunavyoweza kusaidiana ili kazi isikwame Naamini kuwa uwazi na nidhamu ndio msingi wa mahusiano bora ya kikazi na kila mwoja wetu ana wajibu wa kulinda uaminifu huo kwa manufaa ya wote.

Mimi huanza kupanga wiki yangu ya kazi tangu jumapili jioni au jumatatu wa asubuhi na mapema ambapo mimi uorodhesha majukumu yote makuu yanayotakiwa kukamilika hatua yangu ya kwanza ni kupanga vipaombele kwa kutumia kanuni ya mambo ya dharura na mambo muhimu Nikihakikisha majukumu yenye tija kubwa ya napewa muda wakutosha Mimi hutumia zana za kidigitali kama kalenda au programu za usimamizi wa kazi ili kugawa muda mahususi kwa kila jukumu. Huku ni kiacha na fasi kidogo kwa ajili ya dharura zinazoweza kujitokeza. Pia kila mwisho wa siku, mimi hupitia kile nilichofanikisha na kurekebisha mpango wa siku iliyofuata ikiwa kuna mabadiliko. Utaratibu huu unanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa muongozo wazi wa wapi nishughulikia nguvu zangu Jambo ambalo huongeza ufanisi wangu asilimia kubwa.

Mimi ni mhuni mkubwa wa kujifunza kila siku na hutumia njia mbali mbali kulingana na kile kinachotoka kwa kukifahamu Mara nyingi, Mimi hutumia majuku majukwaa ya kidigitali kama linkedin la linkedin learning au youtube kutafuta kosi fupi zinazopongeza ujuzi wangu wa kiufundi Pia, mimi ni msikilizaji mzuri wa podcast za kitaaluma nikiwa safarini Jambo linalonisaidia kupata mitazamo mipya kutoka kwa wataalamu waliyobobea njia nyingine muhimu kwangu, ni kujifunza kwa vitendo nikiona kitu kipya hupenda kukijaribu mara moja ili kuelewa changamoto zake. Mwisho mimi hupenda kuuliza maswali na kuomba muongozo kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi wenye uzoefu zaidi yangu Kwangu mimi kujifunza siyo tu kupata cheti, bali ni kwa kuhakikisha kuwa maarifa yangu yanabaki kuwa na tija na yanasaidia kutatua matatizo ya sasa.

Kusema ukweli, mimi hula chakula cha haraka mara chache sana na kiasi Hasa ninapokuwa na ratiba yenye kubana sana ambayo hainipi nafasi ya kuandaa mlo kamili. Ingawa vyakula hivi ni rahisi kupatikana na vina ladha zuri, mimi hupendelea zaidi chakula kilichoandaliwa nyumbani kwa sababu, kinanipa uhakika wa virutubisho na afya bora Ninaamini kuwa kila tunachokula kina athiri moja kwa moja kiwango chetu cha nishati na uwezo wa kufikiri kazini. Hivyo jitihadi zangu nyingi huzielekeza kwenye milo yanye uwiano wa protini na boga za majani Hata hivyo mara moja mimi hukitumia kama zawadi baada ya kukamilisha wiki ngumu ya kazi. Lakini siku zote najitahidi kuweka afya yangu mbele ili niweze kuwa na tija ya kudumu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu Mimi hutumia mbinu ya kupanga vipaumbele kwa kutumia orodha ya majukumu ya kila siku Kila asubuhi mimi huanza na kazi ngumu zaidi au ile yenye umuhimu mkubwa wakati akili yangu ikiwa bado ina nguvu nyingi Pia, mimi ni muumini wa mbinu ya time blocking ambapo ninaweka muda mahususi kwa kila jukumu na kuwepuka kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja Kwani hayo hupa hupunguza umakini Hili kuhakikisha siichoshi akili mimi huchukua mapumziko mafupi kila baada ya saa moja au mbili ili kurudisha nisharti Zaidi ya hayo, mimi hutumia sana zana za teknolojia kama kalenda na programu na usimamizi wa kazi ili kufuatilia hatuwa nilizopiga Kwangu mimi, uzalishaji siyo tu kufanya kazi kwa saa nyingi, bali ni kufanya kazi kwa makini na akili ili kufikiya matokeo bora zaidi.

Uchaguzi wangu kati ya suruali na sketi, hutegemea sana aina ya majukumu niliyo nayo kwa siku hiyo Kwa kawaida, mimi hupendelea suruali, ninapokuwa na siku yenye mzunguko mwingi au majukumu yanayohitaji wepesi wa kutembea Kwani inanipa uhuru na ujasiri wa kufanya kazi kwa haraka bila vikwazo Hata hivyo mimi hupenda kuvaa sketi au suti za sketi katika mazingira ya vikao rasmi au hafla za kiofisi ambapo mwonekano wa kitamaduni na wakiprofesionali zaidi unahitajika Kwa hivyo kwangu mimi, jambo la muhimu zaidi ni uhusiano kati ya mavazi na heshima ya kazi mradi tu ni mevaa nguo inayonisitiri, inanifanya nijisikie vizuri na inayonizingatia kanuni za mavazi za ofisi na kuwa na amani na uwezo mkubwa wa kuzingatia kazi yangu.

Chakula cha jadi ninacho kipenda zaidi ni makande Napenda chakula hiki kwa sababu ni mchanganyiko wasili wa nafaka na maharagwe ambao unatoa nishati ya kutoa na proteini kwa ajili ya mwili Zaidi ya ladha yake chakula hiki kinadhamani kubwa ya kihistoria na kitamaduni kwangu kwani kinanikumbusha umuhimu wa jamii na mshikamano wa kifamilia ni chakula mbacho kimekuwa kikitumika kwa vizazi vingi kusaidia watu kuwa na nguva za kufanya kazi za kila siku. Kwa hivyo kwangu mimi kula chakula cha jadi ni njia kuezi utamaduni wetu na kuhakikisha kuwa naendelea kuwa na afya bora kwa kutumia virutubisho ambavyo ni vyasili kabisa.